Nalinda faragha yangu, mtandaoni kwa kuwa makini, sana na taarifa ninazo shiriki, si shiriki taarifa binafsi kama neno siri, namba za siri, au maelezo nyeti kwa watu au tovuti nisizo zijua vizuri. Pia najitahidi kufikiria mara mbili kabla ya kuchapisha jambo lolote mtandaoni nikijua kuwa tarifa nyingi zikichapishwa ni vigumu ku ziondoa kabisa kwa maana kuna msemo ambawo unasemanga mtandao hausahau kabisa. Zaidi ya hayo. Natumia paswadi, imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Kwa maana watu wanaweza kuja na kuhack akaunti yangu na kuweza kuposti vitu mbaya mbaya ambazo zinaweza kuleta taharuki kwa faragha yangu. Na inapo wezekana naweka naweza naweka uthibitishaji wa hatua mbili ambapo huwa nimeeka namba yangu ya simu na wakati kama kuna mtu ambapo ambaye anataka kuweza kuchukua akaunti yangu lazima aeke namba yangu ya simu. Halafu kodi fulani iweze kutumwa kwa simu yangu ndiyo aweze kuieka lakini hawezi kuchukua kwa maana ni mimi nikona hiyo namba Pia kujitahidi kusasisha programu mifumo inayotumia ili kulinda dhidi ya hatari ya kiusalama. Kwa ujumla kulinda faragha mtandaoni kunahitaji nidhamu na kuelewa na ninaona ni jambo muhimu sana katika dunia ya kidijitali ya leo.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kuwa wa kukesha usiku. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu asubuhi mtu uwa na utulivu mingi na inanipa nafasi nzuri ya kupanga mambo yangu ya siku bila msongamano wa mawazo. Kuamka mapema wanifanya nijisikie mwenye nidhamu na unisaidia kutumia muda. Vizuri zaidi. Ata hivyo kuna nyakati chate ambazo na lazimika kukesha usiku ata pale ninapo kuwa na mambo muhimu ya kukamilisha. Lakini kwa ujumula napendelea ratiba ya kuamka mapema kwa sababu unipa nguvu, umakini na mwanzo mzuri wa siku. Na inakuwanga ni vizuri uweze kuamka mapema, kwa maana hapo unaweza jitarisha, uweze kupiga nguo pasi, uweze kutengeneza kiamsha kinywa, na uweze kutulia, na uzipange na pia kuelekea kazini. Na unapo jitayarisha asubuhi vile ulivo jitayarisha asubuhi, huwa inategemea sana venye siku yako itakua. Na kama umeamka tuseme umeamka kama umechelewa, hautakua na ile furaha kwa maana kuna vitu ambavyo unapaswa kuwa ushafanya asubuhi lakini haukufanya. Na siku yako itakua imeharibika. So ni vizuri mtu kuama mapema, aweze kujipanga, aweze kukunywa kiamsha kinywa chake na aweze kuweka akili vizuri, ndio siku yake iweze kuanza vizuri.

Mimi napenda sana rangi nyeusi. Rangi nyeusi ni rangi mzuri sana na inamaana ya kipekee. Watu wengi wanaipenda kwa sababu inashiria nguvu, maridadi, kujiamini. Pia rangi nyeusi huonekana kuwa rangi ya heshima na utulivu. Ndiyo mana utumika sana kwenye mavazi, ya kazi, rasmi na hata mitandao mitindo ya kisasa. Zaidi ya hayo, rangi nyeusi ni raisi kulinganisha na rangi nyingine na mara nyingi mfanya mutu aonekane nadhifu na mwenye mpangilio. Inaweza pia kuwakilisha siri au kina cha mawazo. Kwa ujumla kupenda rangi nyeusi kunaonyesha lave ya kipekee na mtazama wa kina katika mambo ya maisha.

Ndio, napenda sana wazo la kupiga chombo cha mziki, ingawa kwa sasa mimi si mtaalamu. Kupiga chombo cha mziki hunipa furaha na kunisaidia kujieleza kisia, kwa njia ya kipekee. Mziki una uwezo wa kubadilisha hali ya moyo na kujifunza kupiga chombo ni njia mzuri ya kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo. Na ningependa zaidi kupiga chombo kama gitaa au kinanda kwa sababu vinaweza kutumika kuimba pamoja au kuunda midundo tofauti. Ingawa inahitaji muda na mazoezi mingi ninaona kupiga chombo cha mziki kama kipati kizuri, kinachoweza kukuza ubunifu na kuleta furaha Si kwangu tu bali pia kwa wale wanaosikiliza na kupiga gitaa ni tamu na nitafanya mikakati niweze kuendelea kujifunza na kuendelea ata kuwa niweze kwa mtaalamu na niweze kwanza kuburudisha watu na pia kufurahisha watu kwa maana napenda kufanya watu wakue na furaha.

Ndio, ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana ni kipindi cha nguvu, ndoto na fursa nyingi, ni wakati ambao mtu ana matumaini makubwa, anajifunza haraka na ana nafasi ya kujaribu mambo mapya bila hofu ya bila hofu kubwa ya kushindwa. Ujana unipa taswira ya uru na mwanzo mpya ambapo makosa uchukuliwa kama mafunzo maishani. Kwa sasa mimi bado mimi ni kijana na ni wakati mzuri wa kujijenga, kujifunza na kueka misingi ya maisha yangu ya badae na kwa sasa uwa anajaribu mambo mengi hata kama ni sita faulu lakini uwa inanifunza ni wapi nilikosea na ni wapi napaswa kufanya vizuri na kwa hivyo, nafanya kila niliwezalo, ndio niweze kuwa na maisha mazuri badae. Natumia mda uu kujiamini, kufanya kazi kwa bidi, na kufuata ndoto zangu bila kuogopa changamoto. Ujana ukichungwa vizuri, uleta matokeo mazuri sana maishani ya badae.

Nyama ambaye napenda ni ya mbuzi kwa sababu ina ladha ya kipekee na mara nyingi huandaliwa kwa njia mbali mbali zinazo ongeza harufu ya utamu. Nyama ya mbuzi hupikwa kwa kupikwa kwa moto taratibu, kukaangwa, au hata kuchemsha na kila njia huibua ladha tofauti. Zaidi ya hayo, nyama ya mbuzi ni yenye protein nyingi na hupewa heshima katika tamaduni nyingi kwa sababu hutumika kwenye sherehe au chakula maalumu. Kwa jumla, napenda nyama ya mbuzi kwa ladha yake, urahisi wa kuipika na dhamana yake. Ikiwa ungependa ninaweza pia kukuambia baadhi ya njia ambazo nyama ya mbuzi, huweza kuandaliwa, unaweza chemsha, unaweza deep fry, na unaweza kula nyama yenyewe kwa ugali, unaweza kula kwa mchele, na pia unaweza kula kwa githeri, na unaweza kula kwa pilau. Ni chakula ambacho kinaweza kwa kitamu sana.

Napenda kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia zaidi. Napenda sana kununua vitu vina viongeza ujuzi na marifa yangu kwa sababu unisaidia kukua kima akili na kunifanya nijisikie kuwa naendelea. Vitabu zinaweza kuwa vya elimu, vya ndidi au vya kujitafakari na kila kimoja utoa kitu tofauti cha kujifunza. Zaidi ya vitabu, napenda pia kununua vitu vidogo vidogo, kukujia isaidia nyumbani hau kujipamba. Kama vile vifaa vya ofisi au vipengele minavafanya mazingira nyumbani kua tulivu na vya kupendeza. Kwa ujumla, napenda kununua vitu vinavyo nifanya nijisikie vizuri, kunijengea marifa na kunipafuraha kidogo kila siku. Na hizi vitu. Ni vitu ambavyo uwa zinanisaidia kwenye pilika-pilika kwa mambo yangu ya kila siku na ni vitu ambazo siwezi ishi bila kuwanazo kwa mana zinanisaidia kwa mfano kama tarakilishi uwa inanisaidia kufanya kazizangu za online. Na uwa inanisaidia pia kupata ata pesa ambazo singe kua nayo wa singe kua napata.

Napenda kufanya mambo mbali mbali nikiwa na marafiki zangu kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Mara nyingi napenda kukaa nao, tukiongea, tukicheka na kushirikiana hadithi za maisha kwa sababu mazungumzo, hutujenga na kuimarisha urafiki wetu. Pia napenda kutoka nao matembezeni au kukaa sehemu tulivu ili kubadilishana mawazo na kufurahia muda pamoja. Zaidi ya hayo napenda kucheza michezo kama kandanda au michezo mingine ya burudani kwa sababu hutufanya tushirikiane na kuwa na mshikamano. Wakati mwingine tunapenda kusikiliza muziki, kutizama filamu kama filamu za DJ Afro au kula pamoja. Kwa maana huwa tunapenda kula pamoja ndiyo tuangalie nani atakaye maliza wa kwanza na nani atakuwa ameshiba. Na hasa chakula kizuri kama nyama na mbuzi. Na kwa ujumla napenda kutumia muda wangu na marafiki kwa sababu hunipa furaha, msaada wakisia na kumbukumbu nzuri za maisha. Na kwa maana huwa hatukai mahali pamoja wakati tunakutana huwa tunaenda matembezi mbaka tunenda kutembea ndani ya msitu na huwa tuna furahia tukiwa pamoja.

Kwa kweli, siongoji barua yeyote kabisa kwa sababu siku hizi taarifa zangu zote hupatikana mtandaoni kupitia email yangu. Si lazima nisubiri mtu anilete barua ya mkono kama zamani kwa sababu kila kitu kinakuja haraka kupitia simi yangu ya mkono. Kwa siku naweza kuangalia email yangu, mara kadha, kulingana na shughuli nilizonazo, lakini sikuwa kusuburia barua mbali ni kwa kufuatilia ujumbe muhimu kama kazi, masomo au taarifa nyingine. Kutumia emeli, kuna rahisisha mawasiliano, kuna okoa muda na kuna nifanya nipate taarifa kwa haraka popote nilipo. Kwa mfano naeza kuwa nataka kujibiwa kitu na kama nimeuliza nanimetumia emeli na mtu ambaye akipata iyo ujumbe yenye nilikuwa nimemtumia atajibu kwa haraka kuliko kule kungoja barua, uende posta, uende upeane na mpaka ieze kutumwa na teknolojia imerahisisha kila kitu kwa maana tu ni kutaipu kenye nataka na uweze kutumia mwenzako na aweze kukipata haraka iwezekanavyo kwa hivyo kwa sasa barua zangu zote hupitia mtandaoni na sihitaji kungojea barua za kawaida tena.

Mimi hutumia muda mwingi, mtandaoni kila siku Kwa sababu sasa karibu kila kitu kinahitaji internet Kwa kawaida napata masaa katha kila siku kuangalia emaili yangu, kusoma habari, kufanya utafiti, kujifunza au kuwasiliana na watu Pia hutumika kwa burudani kama kusikiliza mziki, kutazama video au kucheza michezo midogo mtandaoni Hata hivyo najitahidi pia kueka muda wa kupumzika kutoka mtandaoni ili akili upumzike na nisihisi kuwa na msongo wa mawazo. Na mtandao unaweza kuwa wa maana unaeza kusaidia pia kupunguza msongamano wa mawazo kwa maana unaeza skiliza muziki. Hata unaeza ongea na AI ambapo unaeza jiuliza maswali ni nini inakusumba na ikuweze kukupea majibu na hapo inakusaidia Kwa jumla muda wangu mtandaoni ni mchanganyiko wa kazi Wakaazi kujifunza na pia burudani na napanga wakati wangu vizuri ili usitumike kupita kiasi Huwa na make sure sina situmi sana simu kwa maana Pia inaleta madhara ya macho na sitaki niweze kupoteza macho yangu.